Mimi natumia likizo wangu kujistawisha kufanya mambo ambayo inaleta faida kwa mwili, akili na pia kwa maisha kwa jumla, kwa vile vile naweza kushiriki katika kujifunza kompyuta, kushona au kusoma vitabu ambavyo vinaongeza maarifa katika maisha yangu. Vile vile, naweza kujifunza kozi fupi mtandaoni ili niweze kuongeza maarifa na kujiamini zaidi.

Mimi napendelea mfumo wa android kwa sababu ni raisi kutumia pia inapatikana kwa simu ambayo ni ya bei tofauti tofauti Pia mimi napendelea mfumo wa android kwa sababu sina programu ambayo ni raisi na ikona umuhimo ambazo mtu anaweza kutumia katika kila na dakika ambapo anaitaji Pia mfumo huwa wa android linakaa kwa muda mrefu bila kuharipiwa na chochote kile.

Mimi binafsi ngependelea kutembea mji wa ufaranza, manake uwa umchi ukona utamaduni wakipeke, ikona istoria kubwa, pia machengo yake ni masuri mno. Pia ngependelea kutembelea hiyo mji ili niweze kuonja chakula vyao, na pia kuwana ukumbusha wao na jinsi wanavyofanya vitu vyao vya kila na siu Pia napendelea kutembea huo huo mji manake ikona mazingira ambayo iko na utulifu mno.

Mtu wa kwanza alienifundisha chambo la muhimu katika maisha yangu ni mzazi wangu, aliweze kunifunza mambo ya nidhamu na mambo ya heshima ili niweze kuheshimu kila mtu mkubwa au mdogo, pia alinifunza jiinsi ya kujiitegemea nikiwa mtoto. Mtu wa pili ambaye alinifundisha jambo la muhimu katika maisha yangu ni mwalimu. Aliweza kunifunza jiinsi ya kusoma na kuelewa kwa ufasaha. Pia alinisaidia kunifunza jinsi ya kutatua matatizo au changamoto yanapotokea katika maishani.

Mimi napenda kusimamia na kusimamiwa kwa pamoja. Kwa vile, nikiwa kiongozi, napenda kusimamia kwamba kila kitu imefanywa kwa wakati wake. Pia, napenda kusimamia ili niweza kupeana mwongozo maalum kwa ambao wanafanya kazi. Kwa wakati mwingine ule ule pia, ningependa kusimamiwa kwa sababu ninaweza kujiporesha zaidi na kupata maarifa zaidi kutokana na wakubwa wangu. Ili niweza kujijenga, kihekima na maarifa yangu yaweza kuongezeka zaidi.

Nyama ni nayopenda sahidi ni nyama ya ng'ombe kwa file inaladha msuri sana tena mtu anaweza kupika kwa njia mbali mbali anaweza kuchoma kupiko kwa mchuzi au kukangwa tena nyama ya ng'ombe ni msuri sana kwa sababu mtu ushipa wakati anapo hila pamoja na ukali au wali.

Kinywaji ambayo ninaipenda zaidi ni kinywaji cha chai ambayo imeongezwa na maziwa kwa vile ina ladha laini na harufu yake nzuri ambayo inaweza kuleta utulivu akilini Pia iyo chai huwa ninaianda kila na asubuhi ili niweza kukinywa nakumbuka mara yangu ya mwisho kukinywa chai hicho nijuzi ambapo niliweza kukinywa na hakika iliweza kuleta utulivu akilini mwangu.

Mimi napenda mkutano ambayo inampangilio Manake kila mtu anaelewa mpango au lengo la mkutano hiyo Pia ninapenda mkutano ambayo ina mazungumzo ya maana Manake kila mtu atakuwa amepata ambacho alikuwa anakitarajia kwa siku Pia napenda mkutano ambayo inachangamsha akili kwa sababu kila mtu ataweza kupata huo utulivu wa mwili ama kama mtu alikuwa na tatizo atakuwa amepata suluhisho la.

Mimi huwanapendelea kuvaa shati kwa sababu linaonekana rasmi kwa mahali popote vile pia shati linaonekana kuwa za rangi tofauti tofauti vile kulingana na ambavyo watu wanafaa zinaonekana kuwa ni wamuhimu zaidi manake unaweza pata watu wengi wamevalia shati kuonyesha kwamba liko na dhamana ku kuliko tishati.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea maishani mwangu ni zawadi ya kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa kwa upendo zawadi hicho nilikipewa shuleni ambapo niliweza kuibua nambari la kwanza katika somo la sayansi kitabu hicho kweli kilikuwa cha thamana kuu iliweza kunifunza mambo mengi sana na niliweza kukipenda mno.

Mimi naweka neno siri salama kwa kuhakikisha kuwa nimechanganya alama namba na herufi ambayo si rahisi kwa kila mtu kuelewa ni wewe pekee ambayo umeweza kuunda neno hilo siri sasa inafanya iwe salama mno maana Si kila mtu anaweza kukifikiria kwamba herufi au namba inaweza kukutanishwa kwa pamoja ama fila akiweza kuitampuwa aweza aka pata alama hizo soto.

Mimi binafsi huoga mara mbili kwa siku ambapo ninapoamka asubuhi huwa ninaoga ili niweze kujitayarisha kwenda kazini pia nikirudi jioni huwa ninahakikisha kwamba nimeoga ili iweze kuleta huo utulivu wa akili kwa sababu wakati huo mtu utakuwa umechoka akili na pia utakuwa umechoka kulingana na shughuli za siku saa za kuoga inaleta uo utulivu wa mwili na pia afya kwa mwili yako mzima.

Ndiyo huvaa saa kila wakati kwa sababu kukuwa na saa mkononi inasaidia kupanga shughuli zako. Pia ata inakusaidia kujua ni muda upi unapaswa kuwa mahali fulani ama ni muda gani unapaswa kufanya jambo gani. Kuvaa saa inamuhimunu maanake kila kitu itakuwa inapangwa kwa wakati wake ama pia inafanyika kwa muda wake ambao ni maaalum.

Shughuli ambayo inanipendeza mno ni kuskiza muziki, manake huo wakati ambapo ninapojitenga kuskiza muziki huo huwa nahisi kuna utulivu moyoni mwangu, pia nina utulivu katika hakilini mwangu ambapo ninahisi kwamba ambacho kilikuwa kizito au changamoto kwangu ninahisi kwamba kiimeondolewa, manake ukiskiliza muziki kuna huo kutiwa. Moyo katika jambo lolote ambalo umeweza kupatana nayo katika maishani mwako.

Mimi ninapendelea kusikiza hapari ambazo sinatoka mtandauni kwa sababu hapari hizo ni saraka, sinaweza kusikizwa mahali popote na pia sinaleta hapari kwa kina. Kulinganishwa na haparisa kasetini ambapo Si kila kitu kitaandikwa pale hau Sitaweza kucheleweshwa mahana Inataka mda wakuchapisha huo kaseti Hili siweza kusafirishwa katika sehemu mbali mbali Sasa mimi naonelea hapari sa mtandaoni ni sa ufasaha na nisa muhimu katika kila na wakati.

Mimi ninapenda kuenda dukani wikendi asubuhi na mapema huwa ninaamka ili niweze kuenda madukani niweze kupata bidhaa zikiwa bado zipo freshi na pia wateja hawatakuwa wengi katika madukani Ninaweza kufanya shughuli zangu bila haraka au bila kusumbuana na watu hilo ndilo jambo ambalo linanifurahisha mno.

Mimi ninapenda shirika langu kwa sababu una utamaduni wa kazi ambapo mazingira yake ni mazuri watu wanakusanyika pamoja ili kufanya kazi na inafanya iwe raisi sana Pia watu wanapo kusanyika pamoja tunaweza kufunzana uchuzi mpya kila na wakati na kila moja ataweza kuelewa umuimu wake katika shirika hila.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ulikuwa wafuraha tele. Tuliweza kushirikiana na marafiki sangu. Kucheza michezo tofauti tofauti. Katika michezo hizo, niliweza kufanyika kiongozi wao. Hilo ndilo chambo ambalo linifuraisha mno linifanya kuwa. Nichielewe ama nichizi kwamba mimi ndiye mkubwa katika watoto wote Manake kufanywa kiongozi si chambo la kawaida. Hata hivyo nikiweza kukumbuka utotoni huo, inanifanya kuwa, nijisikie na furaha saidi.

Mimi ninashiriki katika kazi la kufunza ambapo tangu utotoni nilikuwa na hiyo hamu ya kuwa mwalimu na kwa kweli badaye niliweza kuwa mwalimu na ninachopenda katika kufunza ni kuwasaidia wengine wapate kujielewa na kupata maarifa zaidi ili wajiwezeshe katika kimaisha. Na changamoto ambazo zinatokana katika kufunza, unaweza pata kuwa umekosa hela ya kuwasaidia ambao hawawezi kujiweza katika masomoni. Na kwa kweli, unaweza kuwa hilo ndilo jambo ambalo linakukera zaidi.

Ndoto yangu kubwa saidi ni kuwa na au kusaidia watu hili wafikishe malengo yao ambayo wameweza kupanga katika maisha yao ni jambo la muhimu sana kuona mwenzako amepata kile ambacho alikuwa anakitarajia hilo ndilo jambo ambalo linanifurahisha mno kuona wensangu wakiendelea na kukua katika kimaisha na kupata kile ambalo walikuwa wanakitarajia.

Mimi ninapotaka kutazama video mtandaoni, huwa ninaenda pale YouTube, ili niweza kutazama video ambayo nimeweza kupendelea. Kwa wakati mwingi, ninaweza kusikiza muziki, kwa wakati ule ule, naweza kutazama tutorials, ili niweze kujifunza, jinsi ya kupika, jinsi ya kushona au kupata maarifa zaidi kulingana na jambo ambalo ninaweza kupata hilo siku.

Jua kali linapotokea, mtu unaweza kuchisuwia kwa kukaa kwa kifuli, kathri unavyeweza, ukiona umesidiwa sana, unaweza kunywa maji mingi ili kufanya mwili usiwe kafu, hivyo pasi mtu anaweza kuchisohesha hau kufanya mwili wake usikauke kutokana na jua kali ambayo limeweza kuwaka huosi.

Mimi nafurahia kuenda maktabani kila siku kwa sababu ninapoenda huko, ninaweza kusoma vitabu na maarifa yangu inaweza kuongezeka, tena ninapoenda huko, ninaenda kufanya utafiti kwa mambo ambayo nilikuwa naona kuwa ngumu kamwe na hayaeleweki katika masomo ya siku. Pia mtu anapoenda maktabani huwa anapata huo ujasiri au kupanuka kwa akili. Anaweza kujua mambo ambayo ilikuwa kigeni kwake.

Wakati wafuraha, mimi uwa najifurahisha kwa kushirikiana na marafiki, familia, wote tunakuja pamoja ili tuweze kucheka, kucheza, na pia tunaweza kupika vyakula ambapo wote tutaweza kuhila na kusherehekea iyo siku kwa pamoja. Hivyo pasi, ninaweza kuleta furaha saidi dani yangu.

Mimi napenda jukumu la kusoma kuliko majukumu yeyote ile ya nyumba Pia ninapenda kushirikiana na wenzangu na kufanya kazi kwa pamoja kwa sababu kukuja kwa pamoja inafanya kazi kuwa rahisi na kuonekana kuwa nyepesi kulinganishwa na vile ungekuwa pekee yako Ungefanya kazi hilo kwa muda mrefu na pia ingeleta uchovu akili.

Mimi ningependa kuona maendeleo ya elimu bora ikianzishwa katika jamii elimu ambayo ni sawasawa na ni bora kwa kila mtoto elimu ambayo halina ukabila, halina jinsia ama halinangalii kifedha Pia ningependa kuona maendeleo ya afya ambapo madaktari wanaweza kuletwa katika jamii na mahospitali sinaweza kujengwa hili la kweli linaweza kulikuondoa umasikini katika jamii.

Ndiyo ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Niliweza kufanya kazi hilo nikiwa shuleni. Pala niliweza kusafisha masingira ya shule. Niliweza kupada miti hili kufanya masingira yaonekane masuri. Pia niliweza kutembelea watoto wasio na wasasi hili niweza kuwasaidia. Hii kufanya kazi ya kuchitolea inanifunza mambo mengi mna. Niweze kufanya kazi bila kutarajia malipo na pia inanisaidia kunipa moyo wa kusaidia wengine.

Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu katika mwanga wa kati mtu anaweza kufanya shuguli zake au kufanya kazi zako bila kuchoka Kwa vile mtu anaweza kushiriki masomo yake bila kuharibika macho. Vile vile mtu anaweza kufanya kazi kwa wakati wowote ule manake mwanga siyo mkali vile.

Nina kumbu kumbu nzuri saa mchezo ya mpira wakati huwa siku wakati mchezo ulikuwa unafanyika daraza lango lilikuwa wa kwanza na waliweza kuipuka na kupewa sawade mno Tuliweza kufanyiwa sherehe na shule msima na kwele tuliweza kushangiliwa manake tuliweza kuipuka washindi katika mchezo huwa.

Rangi ya pingi ni rangi ambayo inanipendeza mno Maanake nikiona hiyo rangi inaakizi furaha upendo upole na pia inaonyesha ujasiri kwa sababu kila kitu ambacho ninakinunua ama ninakipatana nacho cha rangi ya pingi huwa inanikumbusha mno na inaniletea furaha.

Mimi naipendelea baridi kidogo kwa sababu inafaa kwa kufanya kazi kama vile mtu unaeza kuwa unasoma na hata uwezi kuwa unapatwa na jasho jingi Pia baridi kidogo inasaidia kwa kutembea nje mtu huwezi pata uchovu haraka kulingana na vile kulikuwa na joto Kwa hivyo baridi kidogo inasaidia sana Kwa shughuli za kila siku.

Mtu unafaa kushugulikia wateja wako kwa kusikiliza kwa umakini. Ili ujue hasaa ni nini wanataka na usiweza kuwaingililia kati. Maana inaweza leta kugombana baina yako na mteja wako. Tena unafaa kuwaheshimu wateja wako kwa kutumia lugha ambayo ni ya kueleweka. Unafaa kutumia lugha ambayo wewe mwenyewe na mteja wako unaweza kuwasiliana kwa urahisi.

Mfanya biashara ni mtu alie na lengo la kupata faida katika biashara yake ili aweze kuimarisha pia ni mtu yule ambaye anaweza kukabiliana na changamoto yoyote hile ambayo inaweza kutokea kwa mahana kila biashara ina changamoto yake na unapaswa kutafuta njia ya kujadiliana nayo hili kuweza kuepuka changamoto hizo kwa njia ambayo ina.

Ndiyo, unajua majirani zako ni watu wa muhimu katika maisha ya kila siku Jambo la dharura au shida linapotokea mtu wa karibu sana wa kumwita ni huyo jirani wako kwa hivyo anaweza kukusaidia kutoka katika janga hilo au tatizo ambalo limeweza kukukumba kuwa na jirani mwema hao ambao kukuwa na ushirikiano pamoja nao wanaweza kukutoa katika shida ambalo limeweza kukupata.

Mimi napendelea kuvaa sketi kwa sababu ninapovaa sketi linanifanya nikue huru na mwenye mvuto Pia mtu akivaa sketi linaweza kuendana na viatu vya kila aina Pia ukivaa sketi unaezavaa na blouse yoyote ile. Hilo ndilo jambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri.

Kunywa maji kwa kiwango ambacho kinatosha ni muhimu sana katika afya ya mwili mtu anapaswa kunywa maji takriban lita mbili hadi lita tatu kwa siku Lakini hili linategemea kulingana na uzito hau umri wa mtu Hivyo base mtu anapaswa kunywa maji kwa kiwango ambacho kinafaa kimtoshe manake hilo linaweza kuleta afya nzuri kwa mwili mzima.

Ndiyo mimi napenda kufaa fibuli kwa sababu inaniletea ule mvuto wa kipekee Ninapo faa na nguo yangu inanifanya nijiisi mwepesi na pia kujiamini kwamba popote pale nilipo huwa ninatokelezea hama nimefalia fiema kufaa fipuli pia hinaleta iyo ujasiri hau hiyo nadhifu ya kipekee.

Mimi nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa ni siku ya shukrani na ya kutafakari huwa naepukana na shughuli zile zozote za siku na ninaweza kuita marafiki na familia zangu tukutanie pamoja hapo ndipo tutaweza kupika vyakula kwa pamoja na kukula kwa furaha ili tuweze kusherehekea siku hiyo maana ni siku ya kipekee na ni siku ya muhimu katika maisha yangu.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni wakati nilipotea nikiwa mtoto mdogo huo ni wakati nilikuwa nimetumwa dukani na wazazi wangu kununua bidhaa Sikuweza kufika kwa wakati kwa sababu tulipatana na marafiki zangu tukaweza kucheza njiani baadaye ikafika jioni nikaamua kurudi nyumbani kufika njiani nikapatana na iitu ambalo linatisha Hakika niliweza kuzimia na Sikuamka tena bali niliweza kugunduliwa baadaye na nikapata kwamba Kumbe jitu lilikuwa ni mtu tu ambaye alikuwa amevalia manguo ambayo ni nyeusi mno huyo mtu alikuwa ni ndugu wangu ambaye alikuwa amekuja kunitafuta basi alinipata na tukarudi nyumbani.

Mandhari msuri ambayo nimeweza kuwona maishani mwangu nile mandhari ambayo imekaripiana na bahari Hapo unaweza kuwana rangi yake maji ikibadilika kutoka rangi moja hadi ingine hile inayopendeza mno ni rangi yake ya samawati ambayo inaweza kufutia macho Pia mandhari yake inapendeza kwa sababu hapo kuna utulifu wa maji mno Hapo unasikia kujiboresha mno na hata kuchiendeleza na kupata mda wa kutafakari juu ya maisha yako.

Mimi natumia muda wangu na familia kwa kula chakula pamoja hiyo inaleta mawasiliano na hiyo ukaribu kwa pamoja Pia tunaweza kushirikiana na familia kwa kuchezo michezo ya nje au michezo ya ndani kwa wakati ule ule tunaweza kushirikiana kwa kutazama filamu ambayo pia katika harakati hiyo tunaweza kupata furaha kwa kucheka na pia kwa kutazama filamu hizo tunaweza kuelimishwa kwa njia ingine au tufauti hili.

Wazo langu zuri la siku ya leo ni kuenda kuwatembelea watoto wasiojiweza hili niweze kuwapelekea chakula vitabu na pia zawadi mbali mbali kwani hii inawaweza kufanya kusikia kwamba wanapendwa hao wapate hiyo ushirikiano kwa pamoja na wahisi kwamba tunawajali kwa njia yoyote hili.

Ndiyo mimi napenda kuendesha baisikeli kwa sababu mtu anapoendesha anapoendesha baisikeli ni njia moja au nyingine ya kufanya zoezi la mwili Pia mtu anapoendesha baisikeli unaleta ule furaha kwa maana unaweza kucheza pamoja na marafiki au familia, hiyo nayo inaleta uhusiano mzuri baina yenu na marafiki.

Sote tunaelewa kuwa mazingira ni muhimu mno mimi huhakikisha kwamba nimelinda mazingira kwa kupanda miti au miti yoyote ile pia ninahqkikisha kwamba vyombo fia plastiki zisitupwe kwa mazingira kwa sababu hizo ndizo zinazo haribu mazingira kwa ujumla.

Wakati wasiwasi unapotokea mimi hujipea moyo kwamba chochote kile kimetokea kitakuja kutatuliwa baadaye na suluhisho yake litapatikana Pia wakati mwingine ninafanya kwamba akili yangu liweze kufukiria mbali lisiweze kufukiria tatizo ambalo limeweza kuleta wasiwasi.

Chakula ambacho nakipenda kukula haswa wakati wa jioni ni ugali kwa sukuma wiki ugalii una ladha yake ambayo ni ya kipekee pia arufu yake ni nzuri mno mtu yeyote ule unapokula ugonjwa ali kwa sukuma wiki Unasikia kuwa umepata nguvu ambayo inaweza kuchenga mwili na kuweza kukusaidia kwa kila siku Pia mtu unapokula hukali na kusaidia ukwe na javi ya pora.

Mimi kwa wakati mwingi napata habari kutoka mtandaoni Hapa ndipo ni vyombo vya kisasa vya kupitisha habari kwa sababu ni haraka na zinapatikana kila mahali pia habari ambazo sinatolewa mtandaoni ni habari zenye kina ni ile inaeleza tukio na pia ina saidia uelewe chanzo cha tatizo au cha taarifa hiyo.

Baada ya kula chakula changu chajio huwa naenda bafuni ili kuoga. Ili mwili wangu ujihisi mtulivu Baada ya hayo ninachukua muda wa kujipanga au kutayarisha chochote kile ambacho ninafaa kufanya siku ambayo inafuata au kupanga mavazi ambayo ninafaa kuvaa kazini siku inayofuata.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege siku ambayo shule yetu waliweza kutuagiza tuweze kuenda ziara huko nje ya nchi hiyo siku ndiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri kutumia ndege hiyo siku tuliweza kutembea kwa nchi tofauti tofauti ile kwa sababu tuliweza kupewa ziara na nchi huo wa kutembea.

Weekendi ni siku ya muhimu sana kwangu jumamosi inapofikia ni siku yangu ya kufua nguo sote ambazo nimekuwa nikisivalia wiki msima kuenda kasini vile vile nikimaliza kufua uwa ninaenda kucheza na marafiki sangu kama vile kuendesha mpaiskeli hili kuleta huo furaha pamoja pia hikifika jumapili huwa ninaenda kani sani na baadae kurudi kwa kani sani nina kuja kupumsika hili kutuliza hakili kwa sapapu sawiki sasiku.

Wafanyakazi wapia wanapokuja kazini, huwa najieleza kwao na pia niwaeleze kuhusu mazingira Baada ya hayo niwaambia ya kwamba wajihisi wako huru kufanya chochote kile na kile ambacho awajakielewa waweze kuuliza swali, na hivyo ndo wataweza kujibiwa na kusaidika kwa pamoja.

Jambo ambalo linanifanya nifurahi zaidi ni wakati ninapopokea zawadi kutoka familia yangu ama kutoka marafiki zangu hilo ndilo jambo linanifanya nisikie kuwa na furaha zaidi maanake inanisaidia kukumbuka kwamba niko na familia ambao wananijali ama wananikumbuka popote pale walipo.

Ndiyo, mimi napenda kujifunza historia sana, hasaa vile napenda kujua zaidi kuhusu jampo fulani au tukio ambalo nimewahi kutokea hapo mwanzo na jinsi lilifanya hilo tukio liweze kukuja kufanyika hadi wa leo.

Mimi napenda kula sana katika Mikawani ama hotelini ambapo vyakula ambavyo vinaundwa ni ya ladha na ni ile chakula ya kiwango cha juu ambacho kinaweza kutia nguvu katika mwili na pia ni chakula ambacho kinafurahisha Kwa wakati huo, unapoenda kula nje ya nyumbani, unaweza kupatana na marafiki au familia, hilo ni jambo la furaha mno au zaidi maishani.

Tabia ya watu ambayo inachukiza mno ni tabia ya watu ambao ni wachoyo au watu ukiwapatana nao hawawezi kukupatia kile ambacho wako nacho ama wakona tabia au roho yao ni ngumu mno hawana hiyo moyo ya kusaidia Pia tabia ya watu ambao wanakasirika kila na wakati Hio ndiyo tabia ambayo inanikera mno ama inanichukiza kila na wakati.

Ushauri yangu kwa mtu yule yeyote ambaye anataka kuanza kazi ni kwamba Piyashara hau kazi yoyote hile ambapo mtu anataka kuanza hawe na huo moyo wa kufumilia Pia hawe na huo moto wa kukabiliana na changamoto yeyote hile inatokea kwa sababu kila piyashara ina changamoto yake.

Kazi ambayo ninaithamani sana maishani mwangu ni kazi ya ualimu hiyo kazi hukuwa na furaha tele mtu unapoenda darasani kufunza huwa unapata hiyo furaha unapocheka pamoja na wanafunzi pia inakusaidia kupata maarifa mpya kila na wakati Unapofunza darasani.

Ndiyo mimi ni mtu mponevu kwa vile kila jambo likitokea kwa maisha mimi nauliza maswali hili nihakikishe nimepata jipu la hilo tukio pia mimi ni mpunivu kwa vile ninaweza kusoma vitabu ili niweza kujua mambo mapya kila na wakati katika maisha yangu.

Uzoefu wa kutumia kompyuta kila na wakati katika kazini imenisaidia sana Kuelimika ama maarifa yangu kuongezeka ila ninapotumia kompyuta huwa najipata kama nimejua jambo jipya kwa kutumia utafiti na pia ninapo soma kutumia kompyuta ninapata kwamba mambo yota ambayo niliyaona geni, nimepata kujua kwamba ni jambo ambalo ni muhimu.

Ndiyo nimekua nikigawanya taka zangu kwa vile taka ambazo zinaoza huwa naweka mahali tofauti na zile zingine ambazo haziozi kama vile plastiki huwa pia naweka mahali tofauti ili nihakikishe kwamba mazingira yamekaa safi na nadhifu kila na wakati Maanake, taka kama plastiki zinaweza kuharibu mazingira, maana ni taka ambazo haziozi kamwe.

Ndiyo mimi napenda kucheza michezo ya video kwa sababu inaimarisha akili kila na wakati ninapo micheza michezo hiyo pia mtu anaposhiriki katika michezo izo sa video huwa hanaimarika kiakili ama maarifa inaongeseka kila na wakati anaposhiriki katika michezo hiyo pia mtu anaposhiriki michezo ya video huwa inamsaidia kujua chambo geni au chambo ambalo linatokea katika mchezo hiyo.

Mimi napenda sana chakula ambacho imepikwa na iko na lala lahini sana kama file wali wa mnasi mtu ukila wali wa mnasi huwa unapata uo mfuto iko na harufu ambayo inapendeza mno Inampatia mtu kufikiria kuhusu chakula hicho ata baada ya kukula kwa kweli chakula ambacho kikuna lalara yake ni tamu inasaidia mno katika afya ya mwili.

Kwakweli mimi huenda ibadani maramoja kwa wiki hiyo ni kitamaduni ambayo iko kwa tabia ya kila mkristo Wakati mwingine mtu unajipata kama umeenda kanisani katikati ya wiki ili kuenda kwa maombi pekee, bali siku rasmi ambayo mtu anatakiwa kuenda ibadani ni juma pili pekee hiyo ni siku ambayo mtu mkristo anafaa kuenda kuabudu.

Mchezo ninayopenda kuitazama sana ni mchezo wa kandanda Wakati uo mchezo unapochezwa huwa inanitia moyo sana ama inanielemisha kwa vile ninapoona hao wachezaji wakicheza huwa nafurahikia sana na ninaona kwamba wako na mitazamo au mikakati ya kufanya jambo hilo wako na lengo la kupiga goli ile timu ingine kwani ni mashindano baina ya timu moja na mwingine.

Kwa kawaida mtu anafaa kulala kwa masaa kumi hiyo ndiyo masaa yenye ime amrishwa au madaktari wameonelea kuwa ni bora kwa afya lakini kwangu mimi huwa na lala kwa masaa nane kwa sababu shughuli ambazo ninazifanya huwa zina chukua muda mno na zinafanyika hasa wakati wa usiku.

Mimi binafsi hujenga uhusiano wangu na wafanyakazi wangu Kwa kujadiliana pamoja na pia ninaweza kuandaa chakula na tuweza kukila kwa pamoja hili tuweza kuleta huo uhusiano Kwa wakati mwingine ninaweza kujenga uhusiano baina yetu kwa kununuwa zawadi na kupeana kwa kila mfanyakazi huo ninaona ni umuimu mkuu ama inaleta uo ukaribu Baina yako na wafanyakazi wengine.

Inategemea ni wakati hupi umeme umekatika kama ni mchana unabudi kupumsika hama kuwacha kazi zosote ambazo hulikuwa unafanya kama ilikuwa inashirikiana na kutumia umeme kama vile kazi sa kompyuta itabidi umeweka hizo kando ungoje hadi umeme urudi tuseme ilikuwa ni wakati wa usiku na umekua ukitumia kompyuta yako kufanya kazi Kwa wakati huo unaweza ukapumisika kwa sababu una kazi lolote lili kwa sababu kazi ambalo ulikuwa unafanya ulikuwa unategemea umeme na kwa wakati huo umeme umekatika.

Mimi biinafsi ninatumia kompyuta kwa kufanya utafiti kompyuta ni chombo ambayo ni rahisi kwa kutumia kufanya utafiti maanake inaleta jibu kwa urahisi na inamaelezo ambayo inaeleweka. Ukitumia mara nyingi kompyuta, inakuweza kupata maarifa zaidi na zaidi unapofanya utafiti yako.

Ndiyo mimi ninapenda maua ikona rangi yake ya kimaumbile na pia arufu yake ni hile inapendeza maua pia ukipanda karibu na kwa nyumba huwa inafanya masingira ya honikane masuri na inafanya kwamba kila kitu ikue na mpangilio maua ni mti au miche ambayo ni msuri sana ukipandwa karibu na nyumba.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia sana ni kuosha vyombo mtu ukipata unaosha vyombo hiyo kazi huwa inachosha mno na inafanya mtu kuhisi uchofu wakati anaposimama akiosha vyombo hizo kwa wakati mwingi huwa inapoteza muda badala mtu ungekuwa umafanya kazi zingine.

Mtu wa kawaida anapazwa kuamka mapema hili kupanga siku yake Mimi pinafsi uwa ninaamka mapema hili niweza kuchitayarisha Nakupanga nyumba yangu na kikishe kwamba nimefanya usafi kabla nitoke diende kasini hili nina burudi chioni nipate kila kitu kikiwa katika namna ambayo inapendeza.

Tatizo lolote lile likitokea huko kasini huwa ni na muita ambaye ama usika katika tatizo hilo hili tuweze kuongea na kuonelea ni kwa nini tatizo hilo lilitokea na kama ni hivyo kweli hilo tatizo likona suluhisho ama halina suluhisho lile na kama likona suluhisho tutaweza kutatua baina yangu na huyo mwenye hameweza kuleta hilo tatizo kazini.

Ndiyo, mimi napenda kupika picha sana asa wakati hule tumepatana na marafiki zangu au familia wote tumekusanyika kwa pamoja. Hii kupika picha ina nisaidia kuniletea kumbu kumbu hau kukumbuka siku hiyo tulipopatana na marafiki zangu na kukumbuka tukio hilo ambalo lilitokea. Kupika picha pia ina nisaidia niweza kukumbuka hio tarehe na kukumbuka tukio hilo pila kusahau.

Mimi ngependelea kusafiri kwa kutumia ramani kwa sababu mtu anaposafiri kutumia ramani huwa inamsaidia kuelewa alipo kwa sasa na mahali anapoelekea kulinganishwa na GPS pale mtu anajua kwenye anaenda lakini hawezi jua aliko kwa sasa.

Wakati ninahitaji msaada kazini, huwa ninawaita wafanyikazi wenzangu Ili tuweze kujadiliana kuhusu swala hilo ambalo limetokea. Na kama hawawezi kutatua swala hilo, huwa ninaingia mtandaoni na kufanya utafiti jinsi la kutatua hilo swala ambalo limetokea kwa wakati huwo.

Ndiyo kwa wakati mwingine mimi ninaweka picha zangu kwa mtandaoni picha ambazo sinaweza kuleta eshima ambazo badaye aiweze kuleta matatizo yeyote Pia kwa picha ambazo tumepika kwa familia na marafiki huwa ninaomba ruhusa kwanza kutoka kwa familia hau marafiki hili niweze kuweka picha hiso mtandaoni.

Sherehe yangu ya kupendeza ni hile sherehe ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu hiyo siku huwa familia na marafiki tunakusanyika pamoja na vyakula vya kila aina linapikwa na wote tunafurahia huo siku pia ninapendezwa nayo kwa sababu ni siku ambapo ninaweza kupokea zawadi tele tele kutoka marafiki na kwa familia mzima.

Mimi naweza kupenda mchezo wa kandanda kwa sababu huo mchezo ni mzuri sana na inaelimisha. Pia inaboresha afya kwa vile unahusisha mwili wako msima kucheza mchezo huo. Pia ninafurahikia mchezo huo kwa maana ni timu mbili ambayo inashindana. Sasa inaleta hiyo ubaina yenu na timu ingine ili kuona ni nani kwa hakika watashinda.

Ndiyo mimi kwa mara mingi ninapenda kutembea kwa kutumia miguu kwa sababu ni jambo ambalo linasaidia kwa kiafya Unapotembea kwa miguu hilo ni zoezi ambalo umeweza kufanya inafanya misuli yako ilainike na inazuia magonjwa mengi ambayo inakuja kwa sababu ya kuganda kwa misuli.

Mimi binafsi ninapenda mkate wangano kwasababu mtu anapogila mkate wangano, huwa anasikia utamu sana, na pia mtu anapotumia unga wa ngano kupika mkate huwa ni rahisimno. Kulinganishwa na ule mkate mwengine huwa ni wa ladha yake ni ya juu sana.

Wakati wa siku ambayo ninafanya kazi vizuri ni jumatatu hiyo siku huwa nina nguvu mno kwa sababu nimetoka wikendi na nimepumzika ya kutosha sasa nguvu mingi inaweza kunisahidia kufanya kazi huo siku huwa ninafuraha mno maanake, wikendi huwa tunapatana na marafiki na pia familia na mawazo mingi imeweza kuondolewa kwa kujadiliana pamoja na familia.

Ndiyo mimi binafsi ninapenda kuoga kwa kutumia maji ya moto kwa sababu tu unapotumia maji moto huwa inafanya mwili wako usikie vizuri na pia unasikia mwili mzima umenyooka ama misuli imenyooshwa kwa maana ukitumia maji moto mwili mzima unahisi kuwa mwepesi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pila ni simu kwa sababu simu inanisaidia sana kwa mawasiliano ninaweza kuwasiliana na wafanyikasi kasini pia ninaweza kuwasiliana na marafiki na pia naweza kuwasiliana na familia yanku nyumani hili niwezi kujua chinzi wanafyo endelea Pia simu inanisaidia kufanya utafiti hili niweze kujua jambo ambalo lilikuwa limeleta usumbuko Pia simu inanisaidia kufanya kazi au kuleta taarifa ambayo ninaitaji kwa sasa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu huwa ninapanga muda wangu vizuri ninategengeza ratiba ili niweze kujua shughuli za siku vizuri pia ninaweza kuleta uzalishaji wangu ama kuongeza kwa kuweka malengo yangu vizuri ambayo yanaweza kupimika ninaweza nikapima vizuri na nihakikisha kwamba kila malengo limeweza kupimia kwa wakati wake.

Tunaelewa siku kuu ni siku ya muhimu mno. Mimi binafsi ninasharekea siku kuu kwa kukusanyika pamoja na marafiki na familia hili wote tuweze kusherekea siku hiyo. Kwa siku kuu, huwa tunatengeneza fyakula ambafyo ni ya muhimu mno. Manake familia pamoja na marafiki tunaweza kusanyika kwa pamoja, pia hiyo siku kuu tunasherekea kwa kutembelea watoto ambao Hawawezi kujiweza, ama watoto ambao hawana wazazi hili tuweze kwasaidia na pia hao wajihizi kwamba wanapendwa.

Ndiyo mimi ninapenda kuila samaki sana Kwani samaki ni inaongeza maadili katika mwili Linaagizwa sana na madaktari tuweza tukatumie samaki kwa muda mwingi kwa sababu kwa wakati mwingi inatumika kama dawa na wakati mwingine mtu anapokila samaki huwa anakifurahia sana ama inaleta hiyo uchangamfu wa akili.

Ndio maramingi mimi upenda kutembea kwa msituni kwa sababu ukifika kwa msituni unaweza kupatana na wanyama pori na unaweza kwa furaikia maana inaleta hiyo hugaripu hau hiyo kujisikia kuwa wapekee ama kujisikia kwamba wewe ni wamuhimu Pia wanyamapori ni wa mahana saidi mahana mtu ukifika msituni hewa yake ni fresh mno.

Ndiyo mimi kwa mara mingi ninapenda kunanua fiti yangu kwa kutumia mtandaone kwa file mtu akinanua fitu kwa kutumia mtandao huwa ni raisi sane mtu apasu kutoka nje hili apuweze kupata fitu hivyo huwa anaakiza tu kwa mtandaone na hana lipia kupitia kwa mtandao na pithaa saki sinaletwa hadi kwa mlangoni kwa hivyo mtandao imeweza kuraisisha kazi za binadamo na kutufanya kwamba fitu fiote ambafyo finaletwa ni ya ukweli na ni fila ambafyo umeweza kuyakiza mwenye yo.

Ndiyo mimi ninapenda sana kucheza na watoto kwa sababu ukicheza na watoto unaisit kwamba kuna hiyo umoja yenye umecheza na watoto Pia ukicheza na watoto inawonesha kwamba unawapenda na unawajali katika hali yeyote ile Pia kucheza na watoto unaweza kupata hiyo kupumzika kwa akili kama umeweza kuchoka kwa shughuli za siku ukicheza na watoto akili inapata kutulia.

Mimi ninapenda kufanya kazi na wengine kwa sababu Ukifanya kazi na wengine inafanya kazi kuwa rahisi na wakati hupo na watu wengine unaweza kujadiliana na kuelimishana kuhusu jambo fulani na wakati huo unaweza kuelimika na maarifa yako yanaweza kuongezeka kufanya kazi pekee unapata kama kazi ni ngumu na huwezi elimika manake huwezi jadiliana wewe mwenyewe.

Apana kwa sasa mahali ninapoishi si mahali nilipo saliwa kwa sapapu nilipo pata kasi ilipidi niamie mahali mbali kuliko nyumbani hili niweze kufanya kazi yangu kwa uraizi niweze niamke mapema hili nifike kasini hikiwa saa pado eja yoyoma hiyo imenifanya kuishi mbali kabisa na nyumbani.

Mafunzo ambayo ngependa sana kupata kasini ni mafunzo ambayo ya kimaendeleo ya kipinafsi ambapo. Ngependa sana kujua chinzi ya kuchisimamia na chinzi ya kutumia muda wangu bila ata kupoteza sekunde moja. Ngependa kujua chinzi ya kuchipanga na kuchisimamia katika seras angu sosote sile. Hata nikiwa kasini, ningependa kujismamia na kufanya fitu fiyango pila hata kusimamiwa na mtu ya yote huli.

Mtu akitaka kushughulikia muda wa mwisho anafaa Kulenga ama kutambua kipaumbele ni nini ambapo anaweza kuweka mambo ya muhimu iwe ya kwanza zaidi kuliko zingine pia mtu anapoona muda umekawia ama uko karibu kuisha anaweza kuomba msaada kutoka wengine ili aweze kusaidiwa ndio kazi ifanyike kwa haraka na iwezekanavyo ili asiweze kupatwa na muda tena.

Ndiyo ninapenda sana kupika chombo cha mziki hasa ngoma ninapo piga ngoma huwa najisikia kuwa na utulivu pia inanisaidia kujielimisha napia kujiepusha na mambo au mawazo ambayo yameweza kunisumbua akilini mtu akiweza kupiga chombo cha mziki huwa anasikia raha na anafurahishwa nahiyo midundo yake ambayo inaletwa hama inatokana na kupika huwa mziki vile vile mtu akicheza mziki ama kupiga gitaa anaweza kuburudika kwa wakati hule hule.

Mimi binafsi ninapenda paka kwa sababu paka ni wanyama wapole na ni wakirafiki Kwa mara nyingi paka wanapoitaji usalama huwa ukimbia mahali binadamu wako Pia paka ni wasafi kwa hali ya juu wanapotaka kuchesafisha kwa mara nyingi huwa wanachisafisha kwa kutoa manyoya yao iyo inanifanya sana ni wapende paka.

Ndiyo mimi napenda kula popcorn sana hasa wakati wa kutizama video au filamu yoyote ile kwa sababu popcorn ni kitafunwa chepesi mno huwa zinaundika kwa urahisi na mtu anaweza kutafuna kwa wakati wa wote ule pia popcorn unaongeza tu kwa chumvi haina gharama yoyote ile ya kupikwa.

Mimi ninakipaati chakuimba ambalo ni chambo linanifuraisha mno kuhimba inanisaidia kupaza saute na kuhonyesha isia sangu kupitia wimbo Mara nyingi marafiki na familia uwa wananipogeza mno ninaputumia kipaati hito changu kwa muafaka na kwa ufasaha hili niwezo kuhimba na kuheleza isia sangu kwa njia inayofaa.

Sera ambayo ninaona ni muhimu katika kampuni ni hiyo sera ya maadili na tabia ya wafanyikazi. Hii inasaidia kila mfanyikazi ajue ambacho kinakatazwa na kile ambayo wanakubaliwa katika kampuni. Hii inafanya kazi za kampuni ziweze kuendelezwa kwa njia inayofa. Pia sera au usalama ambao unaweza kupatikana kazini ni muhimu pia kwa wafanyikazi na kila mmoja ambaye anafanya kazi kwa kampuni iyo.

Mtu anapaswa kuamka mapema ili aweze kupanga shughuli zake za siku Pia anapaswa kuoga na kusafisha mwili kila siku anapoamka Kwani mtu akilala huwa anamka ikiwa mwili unahisi uchovu Pia mtu anapoamka asubuhi anapaswa kufanya mazoezi kidogo ili mwili uweze kuzoea na kujiandaa kwa shughuli za siku.

Ndiyo napenda sana muziki wa jadi kwani kwa sababu unaakizi utamaduni wetu kwa wakati ule ule unatufunza kuhusu historia na maadili ya jamii Pia inanifanya mimi binafsi nijisikie karibu na asili na pia inanikumbusha mizizi yetu ambapo wote tulitokea huko na wakati huo huo muziki ulipochezwa ilikuwa inatufunza sana mambo mengi hasa na kututia maarifa akilini mwetu kila na wakati huo muziki ukichezwa.

Ndiyo mimi ninapenda mfuwa kwani mfuwa inaponyesha huwa inaleta utulifu na amani katika akiline asa wakati mfuwa unapoangukia pala nyumba hama mfuwa inapoangukia hartini huwa kuna huwa utulifu wa kukimya pia mimi ninapenda mfuwa kwa file inafanya anga kuwa safi na mfua inafonyesha inafanya miti yote kuwanekana ya rangi ya kichani kipichi.